Wakati mkuu wa besiboli, ninaokumbuka sana ni ule ambapo mchezo ulikuwa umefika dakika za mwisho. Timu iko nyuma kwa pointi moja. Mashabiki wote wako kimya kama bahari kabla ya dhuruba. Mchezaji mmoja akaswema pale kwenye bat. Macho yake yamejaa utulivu wa ajabu. Wengi walidhani mchezo umeisha, lakini alipiga mpira kwa nguvu na usahihi wa kushangaza. Home run! Mpira ukapaa juu kabisa, ukaondoka uwanjani na kwa sekunde chache kulikuwa na kimya. Halafu uwanja mzima ukalipuka kwa shangwe. Cha ajabu zaidi haikuwa tu ushindi, bali mtazamo wa yule mchezaji. Haku panik, hakukata tama, alijiamini mpaka mwisho. Hapo ndipo besiboli inanena na maisha. Wakati wengine wote wamekata tamaa, sekunde moja ya amani inaweza kubadilishia kila kitu. Na hilo ni funzo kwetu pia.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa moyo na utulivu. Kwanza nawapa salamu ya dhati na tabasamu. Wanajisikia kupokelewa maramoja. Kisha nawapa muda wa kuelewa mazingira bila haraka. Kila kitu ni mpya na mtu anapohisi huru anaanza kujiamini. Pili nawapa muongozo wa hatua kwa hatua. Siku kuwalazimisha kila kitu mara moja. Nafundisha masharti ya kazi kwa heshima na kuwaeleza thamani ya kila sehemu, ili waelewe kuwa kazi yao ni muhimu. Na cha mwisho nawahimiza kuuliza maswali. Hakuna swali dogo au kubwa, kila kitu kinasaidia kukua. Kwa njia hii, wafanyikazi wapya wanajisikia kama sehemu ya familia, sio tu wafanyikazi.

Kumbukumbu ya kutisha ni ile siku ya dhoruba kubwa baharini. Nilikuwa nikiwaangalia watu wakijaribu kuokoa jahazi, lililokuwa linachafuka na mawimbi. Upepo ulikuwa mkali kiasi kwamba hata mwendo mdogo ulikuwa mgomo. Na sauti ya mawimbi ilikuwa kama yange ni, yangepiga dunia yote. Kila kitu kilionekana kutokuwa na tumaini kwa sekunde chache. Cha ajabu ni jinsi moyo unavyoshikilia katika hofu kwa muda huo. Unajua kuwa ushujaa si kutokuhofia. Bali ni kuendelea mbele hata ukihofia. Wale waliokuwa salama kwenye mabwawa ya dhoruba. Walifunua hekima ya subira na uangalifu.